Mimi hupenda sana kuenda kutembea ufuweni wa mwa bahari wakati wa jioni ili nifurahie upepo mwanana na sauti ya mawimbi. Kutembea kwenye mchanga mweupe kunanipa utulivu wa akili baada ya kazi ngumu kutwa mzima na kunisaidia kutafakari kuhusu mambo mbalimbali ya maisha yangu.

Kusema kweli sina ndege wakufuga, wakufugwa nyumbani kwa sasa. Lakini nimekuwa nikifikiria sana kuanza kufuga kuku kwa sababu napenda sana kuku kwa sauti zao za asubuhi na pia mayai wanayo taga huweza kunisaidia kuuza. Na huweza kuniwezesha kupata kipato changu cha kila siku na ndio mimi hupenda sana hio.

Mchezo ninao upenda sana zaidi kuliko yote ni mpira wa miguu. Kwasababu unanifanya niwe na afya njema na pia una jenga roho ya ushirikiano pamoja na wenzangu. Tunapu tunapo cheza kwenye timu moja pia mimi upenda ucheza ucheza huu kila mwisho wa wiki jioni ambapo mimi na marafiki zangu tunakutana uwanjani kupata mazoezi na kufurahia ushindani wa kirafiki.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, mimi nimefanya hatua, nimechukua hatua mbalimbali kama vile kubeba mfuko wa nguo ninapoenda kununua vitu sokoni au dukani na kufanya ununuzi. Pia nimeacha kununua maji ya chupa ya plastiki na badala yake mimi hubeba chupa yangu ya kudumu ya chuma ambayo naweza kujijazia maji, maji safi nikiwa kazi na au safari.

Mimi hupendelea zaidi kuvaa viatu vya michezo vinavyojulikana sana kama sneakers. Kwa sababu ni viatu vyenye starehe na zinaweza kuvaliwa kwa muda mrefu bila kuchoka. Na napenda viatu hivi kwa sababu vinanifurahisha kutembea kwa kasi na kufanya shughuli zangu za kila siku kwa urahisi. Mimi huenda sokoni, kozidi na hata nikiwa nafanya mazoezi ya jioni.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege mara kadha na kila safari ilikuwa na uzoefu wakipekee hawa kusisimua sana. Ninakumbuka, safari yangu ya kwanza kabisa ilikuwa ni kuenda jijini Dar es Salaam kwa ajili ya likizo. Na nilihisi msisimuko mkubwa sana wakati ndege ulipokua inapa angani na kitu ni nachokipenda zaidi kuhusu kusafiri kwa ndege. Nikuona manthari ya dunia kutoka juu ambapo mawingu huonekana kama pamba na mji huonekana midogo midogo sana.

Timu ninayoipenda zaidi ya mpira wa miguu ni Arsenali. Kwa sababu inahistoria ndefu na mafanikio makubwa duniani. Nilianza kupenda timu hii tangu nikiwa mdogo. Nikifuata nyayo za babayangu ambaye alikuwa shabiki mkubwa tangu wakati huo nimekuwa mwanachama mwamimifu na nina ninaipenda sana kwa moyo wangu wote.